Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kunyamaza wakati ambapo mnaulazima kuongea. Kunyamaza kunampa mtu nafasi ya kutafakari na kutowa majibu sahihi. Majibu ambayo ya naweza kubadilisha maisha au kutowa hekima ya kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha ya watu kwa mfano kuna wakata ambapo kuna ugomvi au kuna mabishano. Wakati kama huo ni muhimu kunyamaza ili kutafakari na kutowa majibu yaliyo jaa hekima na busara. Lakini pia kunyamaza kuna jenga heshima kwa sababu inamwia ugumu mtu kujibu amini kumtafakari mtu au kumfahamu ujinga wake. Mjinga maanake ni kitu ambacho yeye hajui. Kwa hiyo unapokaa kimya unajenga unaonesha hekima na kutokuonesha udhaifu wako. Lakini pale unapongea ikitokea umeongea kitu ambacho hakiwezi kutowa suluhisho manake umeonesha ujinga wako. Lakini pia hekima ya kunyamaza maishani inayepusha ugomvi. Kwa sababu mtu usipomjibu hawezi kupata sababu ya kugombana na wewe. Lakini pale unapomujibu inaamusha hisia zake lakini pia inaeza ikawa uchochezi kutokana na yale maneno ambayo umeongea au umenena kwake hayo maneno ya kasabisha ugomvi tofauti na mbavyo wewe ungekaa kimya lakini kitu kingine ambacho nimejifunza hekima ambayo nimejifunza maishani ukiachana na kunyamaza ni kufanya kazi kwa bidii na kwa jitihada zote kama vile kesho hautakuwa na nafasi kufanya kazi kwa hekima na ujuzi wote inajenga mtu na kumuimarisha apate kuwa bora zaidi na kumfanya awe na afya njema kwa sababu mwili unafanya kazi mwili unajishughulisha kwa hivyo nakuwa na afya njema na hivyo nakuwa na uwezo kufanya vitu vingine kwa ubora zaidi tofauti na kupumzika kwa hivo hekima ya kufanya kazi kwa jitihada lakini pia hekima ya kunyamaza ndiyo hekima ambayo nimejifunza maishani ukiachana na hizo zote. Kufanya kazi ni kipimo cha utu kwa mjibu wa katiba ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kufanya kazi kuna mjengea mtu marengo. Kuna mwezesha yeye aweze kutimiza marengo tofauti tofauti kwenye maisha yake. Kwa kuwa kufanya kazi kuna imalisha mifumo yote ya kimaisha. Ikiwepo kupata vita ambavyo unaweza kuvitumia kuwapa wahitaji. Lakini pia kupitia vitu ambavo wewe unaeza kuvitumia kulipia huduma au bidhaa mbali mbali ambazo unazihitaji kwa hivo kufanya kazi ni hekima bora zaidi ambayo nimejifunza maishani nukijumuisha na hizo zingine kama vile kunyamaza lakini mpya kufanya kazi kwa bidii pamoja na hayo yote nimejifunza kuheshimu watu wote iwe ni unaowajua au usiowajua kuheshimu watu wote kwajenga namna bora zaidi ya kufikilia lakini pia kuheshimu watu wote kunatengeneza mazingira mazuri ya kupata msaada au kupata vile vitu ambavo usinge vipata kwa sababu unapowaheshimu nao wanakuwa karibu yako lakini pia wanapo hiitaji msaada au kitu chochote kile inakuwa nirahisi kupata kupata kwa sababu unawaheshimu lakini pia unajali nafasi zao kwa hivyo wao wanakuwa karibu yako. Nyakati zozote zile ambavo unapohitaji kwa sababu umuoneshe heshima. Lakini pia pale unapotokea upendeleo. Nirahisi wewe kupendelea kwa sababu umuoneshe heshima nyakati zote ambazo kulihitaji kuoneshe heshima. Izo ndizo hiyo ndio hekima ambayo nimejifunza maishani mwangu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu katika kusaidiana matukio mbali mbali kupeana na kuelezana busara lakini pia kufundishana sehemu ambazo natakiwa kujua vitu au baadhi ya mambo ambayo hayapatikani kwa kwenye jamii kwa urahisi na wepesi kwa hivyo wazee wangu mimi na wazee wangu tuna uhusiano mzuri na uhusiano na kubadilishana mawazo mazuri ambayo yanagusa moja kwa moja jamii katika historia. Na katika mambo yote ambayo yanahitaji uwepo wangu amini yanahitaji uwepo wao hao mambo mabaya yalionekana zamani yamewahi kutokea katika jamii. Na ya naendelea kutukia, yanaweza kutokea badae. Lakini yanahitaji uzoefu. Na hio watu wazoefu katika jamii ni wazee kwa huo husiano nilio nao wa wazee ni husiano mzuri ambao unatuunganisha katika kutimiza na kupeana tarifa muhimu. Zinazitoka kizazi kilichopita kuanza kukuja kizazi cha sasa hivi na kizazi kijacho.

Napenda arufu ya utamu, yaani switi. Arufu tamutamu ndiyo arufu ninayoipenda. Napenda arufu tamu. Kwa sababu ina nihamasisha kufanya vitu vingi, inanipa munkari wa kufanya kazi, kwa jitihada zote, na nguvu zote. Na penda arufu tamu kwa sababu ina nishtuwa mwili na roho. Arufu tamu ina vitu vingi ambavyo. Vinambatana na kusisimua mwili, kwahiyo harufu ninayoipenda ni harufu tamu, harufu ambayo inasisimua mwili na kuujenga kuwa imara zaidi. Harufu tamu ndiyo harufu bora zaidi kupita harufu zote. Harufu tamu ina imarisha na kujenga na kuwavutia tu si binadamu mpaka wanyama na viumbe wengine tofauti tofauti. Kwa hivyo napenda harufu tamu. Harufu ya kuvutia harufu tamu ndo harufu iliyo bora zaidi kupita harufu zote. Mimi napenda harufu tamu.